Kampuni ya teknolojia ninayoaminia zaidi ni Google kwa nini? Kwa sababu karibu kila siku natumia huduma zao Gmail kwa barua pepe, YouTube kwa video na kujifunza vitu vipya. Google Maps kunilekeza mahali popote na hata Google Search kwa kutafta habari haraka. Zote hizi zinafaa sana zinafanya kazi vizuri bila matatizo mengi.

Ndiyo nimewai kununua tiketi za Tukio Mara kadhaa. Mara ya kwanza niliponunua ilikuwa tiketi ya Tamasha la mziki la wasafi. Huko Tanzania nilinunua mtandaoni kupitia app ya tiketi na ilikuwa rahisi sana nililipa kwa M-Pesa na tiketi ikaja kwenye simu yangu. Tamasha ilikuwa nzuri sana, niliona wasanii kama Diamond na wengine wengi na nilifurahia sana.

Kwa kawaida napanga kazi zangu kwa kutumia simu yangu na app ya Google Calendar au some CO2 ya notes. Kila jumapili jioni au jumatatu asubuhi nakaa chini na kuandika majukumu yangu yote ya wiki nzima kama kazi za nyumba, miadi na dokti kazi za kando au hata mazoezi na kupika. Huwa naweka priority kazi muhimu na za haraka.

Ndio, huwa napenda kucheza mchezo ya video sana. Aswa wakati nimechoka na kazi au shule. Mchezo ninayopenda zaidi ni kama FIFA au PS. Kwa sababu ninaweza kucheza na marafiki wangu hapa Kenya, kupitia PlayStation au simu. Tunashindana na kucheka sana wakati wa mechi, za gourmet au timu za kimataaifa. Pia napenda kucheza mchizo kama PUBG.

Leo ni jumamosi ya mwisho kabla ya mwaka mpya, hivo wazo langu zuri ni kufanya mini reflection na small reflection, nyumbani au na marafiki wa karibu, naweza kwanza asubuhi kwa kuandika vitupi tatu, kushukuru mwaka jinsi ulivyokuwa, kama afya, familia, kazi mpya, au hata kwa za kushiriki, katika kupata coins kidogo kidogo.

Kawaida napenda sana kufanya vitu rahisi lakini vya kufuraisha na familia yangu ka ida wikendi ikifika tunakaa pamoja mama anawasha jiko baba na tengeneza barbecue au nyama choma sisi na tunachuruga katika kuchonga viazi au ugali tunacheza michezo kama kadi tunacheka tunafurahia kwa pamoja.

Kuna programu kadha za simu ambazo mi hutumia kila siku ya kwanza kabisa ni whatsap bila shaka huwa natumia kwa kuongea na familia marafiki na hata wateja wa kazi za kando. Tunashiriki picha, video, voice notes na hata kutumia m kutuia mpesa kwa mpesa direct kutoka hapo Pia natumia youtube sana sana katika kusoma na shughuli mbali mbali.

Ndiyo ninao ndege wa kufuga nyumbani au tuseme family birds. Wale tunawafuga ni lover birds, wale wadogo wenye rangi nzuri za kijani, buluu na manjano tunajozi mbili, tu kwa birdcage kubwa balkon, jina lao ni koko na mimi. Kwa tunawalisha mbegu za alizeti, matunda au paipai. Nindege wazuri sana.

Mafunzo yanayo nisaidia sana ya kikazi ni yale ya digital skills au computer skills. Nilipofanya, nilipojiingiza katika mwaka wajana, katika chuo, cha ufundi hapa Nairobi, nijifunza Microsoft Word, Excel, PowerPoint, na graphic design kidogo. Yalinisaidia sana katika shuguli za kazi na baadaye pia.

Ndiyo, napenda kusoma vitabu, ya kwanza ni vitabu vya self-improvement au wanavyosema maendelea binafsi. Napenda sana vile vinavyo nifunza nifunza jithi kujimarisha bora kila wakati. Pia kuna vitabu kama atomic habits yake James. Vinanipa motivation na mbinu ya kua kama lengo, kubadilisha tabia na kuendelea mbele kimaisha.

Ndi ninachopenda sana katika televisheni Churchill Show au Churchill Raw ambayo inayarifa kwa sasa nazipenda sana kwa sababu komedi ni ya kwetu inachekesha hadi machozi ya natoka wasanii kama MC Tricky, Budita, Ticha Wanjigo wanafanya nicheke zaidi na kufurahia hadithi zao na vichekesho vyao wanatalanta ya kweli.

Ndiyo kinywaji baridi nachokipenda zaidi ni kokakola baridi sana, huwa nikipata koka baridi hasaa jioni nikirudi nyumbani baada ya jua kali au kazi, inarefresh sana, na ladha yake tamu inaondoa uchovu mara moja napenda zaidi ile ya chupa ya glasi au can kwa sababu inaisi fresh zaidi.

Napenda sana, napenda mambo mengi sana kuhusu mtaa wangu, mtaa wangu uko hapa Nairobi karibu na ngong road na kitu ninachokipenda zaidi na watoto wa mtaa, kila jioni wanacheza mpira, barabarani au kamba, kelele zao za furaha zinafanya nihisi nyumbani kweli, huwa napita tu na kuwasalimia, wakati mwingine huwa nawapa sweet.

Ndiyo wikendi yangu huwa inashuguli za kufurahisha na za kupumzika kidogo kwa hida jumasi ya abu huwanza pole pole nakunywa chai na mandazi ya chapati na mayai ni tazama habari za video za youtube kidogo kidogo alafu nienda kucheza mpira na marafiki za karibu na uwanja mdogo wa mtaa huwa na tembea tu au kukaa familia kuongea na kucheka wakati mwingine.

Ndio napenda sana kupanda milima, inafaa sana kwa moyo na mwili. Kila mwaka huwa napanga angalau safari moja au mbili ya kupanda milima hasa ngong hills kwa sababu iko karibu na Nairobi na ni rahisi sana kufika kwa matatu au gari. Napenda jinsi jinsi unavyo upanda pole pole, unapumua hewa safi na unavyo fikiria juu ya Nairobi na mazingira yake.

Ndio ujuzi naitaji kumarisha zaidi sasa hivi ni kuongea kingereza vizuri zaidi, hasa fluent speaking na confidence wakati wa mazungumzo. Kwa sababu hapa kenya kazi nyingi ni nzuri hasa za office interviews au hata kazi za online kama customer support na freelancing. Naitaji kingereza cha kusikika poa na bila kushikwa na woga. Mimi naweza kuandika na kusoma kingereza vizuri sana. Lakini wakati wa kuongea haraka au na wageni huwa nakosa manena au na pronounce vibaya kidogo hivyo nahisi sina confidence ya kutosha. Na jaribu kuimarisha kwa kutazama series za kiingereza bila subtitles kufwata YouTube channels kama BBC Learning English au English Addict na hata kujaribu kuongea peke yangu mbele ya kioo au kurekodi sauti yangu pia nimejiunga na groups za WhatsApp za English Speaking Practices ambazo tunazugumuza voice notes kila siku nafikiri kama nitendelea hivo kwa miezi michache nahisi tofauti kabisa labda hata nitaweza kufanya interviews bila stress au kupata kazi bora zaidi.

Ndiyo, napenda mvua sana. Mvua ikinyesha maramingi hupunguza vumbi katika miji tofauti tofauti na mal tofauti tofauti Pia mvua husaidia katika kukuza mazao hasa wakati wakupanda mazao kama mahindi mihogo na mazao mingine mbali mbali. Pia mvua huleta kijibaridi kizuri ambazo hupunguza joto mingi ambayo kwa wakati wajua. Mvua pia hupeana maji muhimu ambayo usaidia katika kupika, upanzi, kukunywa, na hata shuguli zingine mbali mbali. Nata kutengeneza stima ambayo hutumia katika kuwasha maeneo mbali mbali ya miji na taminyombani.

Mimi mara nyingi nyingi hupenda kusoma gazeti, hupenda kuona habari mtandaoni. Mara moja haba ndiyo napenda kusama gazeti kama taifaleo hawa mwanasipoti. Habariyo za mtandaoni huwa kipa umbele na mara mingi utapata habari ambazo zimetokia hivi hivi sasa. Hivo zinanisaidia kuwa kipa umbele katika habari na kile kinachoendelea katika nchi yangu. Na pia hunisaidia kujua vitu mbali mbali na hasa vitu ambazo inafanyika katika dunia mzima kijumla.

Hiyo napenda sana kucheza michezo ya kibao inafurahisha na inafaa kwa kuunganisha na familia au na marafiki Mchezo wangu wa favorite ni Ludo rahisi sana tunaweza kucheza watu wanne moja na kila mtu anapata rangi yake huwa tunacheza wikendi jioni nyumbani na kuna kelele na kele wakati mtu anakula nyumbani au anashinda Mara nyingi tunaweka bet ndogo kama sweets au biscuits Hivo inakua excited zaidi pia napenda dama kwa sababu inahitaji akili na strategy Nimecheza na baba wangu mara nyingi, mara nyingi ananishindi lakini siku moja nitamuwai. Monopoly pia nipoa hasa wakati wa likizo tunaweza kucheza sasa saa nyingi kujenga hoteli na kuhusu biashara. Hali mmoja apoteze pese zote na tunaendelea kucheza.

Ndiyo rangi naipenda zaidi ni aquapia. Ile rangi ya maji safi ya bahari kati ya blue na kijani kidogo. Napenda aqua kwa sababu inanisikia fresh, calm na ya kufurahisha wakati huu. Inanikumbusha bahari ya mombasa au diani wakati maji yanang'a chini ya jua. Ile peace na baridi unayopata unapokuwa karibu na maji hua ni kipata nguo, sim case au hata bedi shiti ya rangi ya aqua. Inani brightened mood yangu maramoja haswa siku za joto hapa Nairobi. Pia naona aqua vizuri sana kwenye vitu vya nyumbani kama walls za chuma, curtain au hata picture za wallpaper kwenye simu yangu. Inafanana rangi nyingine kama white grey au hata pink kidogo. Mara nyingi huwa na itafuta dukani wakati wa kunua vitu kidogo ni inoneonekana stylish bila kuwa loud sana. Kwa akili au kwa inapresentation na positivity kwangu. Kila ninapoiona nahisi kama nikolikizo kidogo.

Ndio ndoto yangu kubwa ni kuwa tech enterpreneur kwanza kampuni yangu ya teknolojia hapa Kenya au hata kimataifa. Nataka kufanya app au platform inayotatua matatizo ya kila siku ya waKenya kwa mfano app ya kuwasidia wakulima wadogo kuuza mazao yao moja kwa moja kwa wateja bila kupitia madalali au platform ya kuwapa vijana kozi za digital skills bure au bei poa sana ili waweze kupata kazi za online kama freelancing. Najua soko la tech Africa linaongezeka haraka sana na kuna nafasi kubwa ya kujaa na solutions za kwetu kama m-pesa inavyobadilisha maisha yetu.

Ndiyo nimewai kufanya yoga mara kadhaa na napenda sana. Mara ya kwanza nilianza yoga mwaka jana wakati wa log down kidogo ilipokuwa na stress nyingi. Nilikuwa nikitazama video za youtube za yoga with a drainer au yoga for beginners. Wa kiingereza lakini raisi kufuata. Nilifanya nyumbani kwetu kwenye sitting room yangu nikiweka mkika au blangeti chini. Na kufanya process kama download dog, chill pause warrior na savana muishoni. Ilinisaidia sana kupumua vizuri kunyoosha mwili baada ya kukaa sana kwenye simu na kompyuta yangu. Na ata kulala vizuru usiku Hasa uwa nafanya yoga angalau mara mbili au tatu kwa wiki Hasa asubuhi kabla ya kuanza siku au jioni ili ni relax.

Nido kuna vitu kadhaa zinazonifurahisha sana lakini kile kinachonifurahisha zaidi kuliko vyote ni wakati nikiwa na familia na marafiki wa karibu Tukicheka na kuongea bila mpangilio huwa tunakaa pamoja ya jioni au weekendi tunaweka mziki wa background kama rhumba au genge tone tunaweka chakula mezani nyama choma, ugali, kachumbari au hata tu chipsi na soda na tunaanza kuongea tu mara nyingi mada uwa za kawaida habari za wiki, jokes za mtaa, michezo, hadithi za zamani za shule au hata tunacheka makosa yetu yenye kuna wakati tunakaa hadi saa kumi na moja ya usiku tukicheka tu bila kujua wakati umepita.

Ndio najilinda kutoka vitisho vya mtendao kwa njia rahisi lakini zina ni nifaa sana kilavsiku passwordzangu zote ni strong na ni tofauti tofauti huwa natumia combination ya herufi kubwa ndogo namba na alama Two-factor authentication nimeweka kila mahali naporuhusiwa Whatsapp, email, Binance, bank account, hata silimziyo ni meweka Simi yangu na laptop zina antivirus Natumia Avest au maliwebis free version huwa naziscan mara kwa mara Saki kubonyeza linki yoyote ovyo bila kujua ni link gani wifi ya umma huwa natumia VPN sana sana natumia Proton VPN.

Ndiyo, tabia ninayopenda zaidi kwa wengine ni uaminifu. Ile tabia ya mtu kuwa wa kweli na wa moja kwa moja bila kuficha au kupigia chenga. Napenda wakati mtu ananiambia ukweli moja kwa moja hata kama ni jambo gumu au ninaloniumiza kidogo. Kwa sabu, inanionyesha kuwa ananiheshimu na ananitakia mema. Kwa mfano, rafiki anaponiambia hii nguo haikufai vizuri au ulikosea hapa kwenye hii kazi. Badala ya kunyamaza au kunisifu tu ili asinikasirishe. Hiyo inani inanisaidia kukuwa na kurekebisha makosa yangu haraka.

Ndiyo mkate ninaopenda zaidi ni chapati ile laini yenye tabaka na moto moto haswa Huwa napenda chapati kwa sababu inafaa na kila kitu, na maharagwe ya nazi, nyama choma, mchuuzu wa ndengu hivi, au hata tu na chai asubuhi Latexi yake laini ndani na kripsi kidogo nje inaonyesha ladhaa mara moja moja nyumbani mama huwa anatengeneza chapati za kenyeji zenye mafuta kidogo na chumvi zinakuwa fluffy na zinafuta harufu hadi mtaa wote unajua leo kweli tumepika chapati.

Napenda sana kula nje ya nyumbani hasa mahali penye chakula kizuri na vibe poa mahali ninayopenda zaidi ni kibanda cha nyama choma karibu na mtaa wangu au zile za ngong road na jogoo road Napenda ile nyama choma ya mbuzi au ngombe inayochomwa fresh na kachumbari fresh Ugali moto na soda baridi kando huwa tunaenda na marafiki jioni tunakaa mezani nje chini ya mti au tenti mziki wa background unacheza rhumba na tunaongea hadi usiku inakuwa relaxing sana na chakula kinakuwa tasty kuliko nyumbani Pia napenda Java House au ArtFact wakati nataka kitu cha kisasa zaidi.

Sera ninayiona muhimu zaidi katika kampuni yote ni sera ya work-life balance. Ile inayohakikisha wafanyikazi wana wakati wa kutosha kwa maisha yao ya kibinafsi pamoja na kazi, kwanini? Kwasababu wakati mfanyikazi ana wakati wa kupumzika, kuwa na familia, kufanya mazoezi au hata tu kulala vizuri anarudi kazini akiwa na nguvu, motivation na ubunifu zaidi. Kampuni ambazo zina sera kama flexible working hours, remote work option, unlimited au generous leave days na hazipigi kelele kama mtu anaondoka saa kumi jioni zile ndizo zinazofanikiwa kwa muda mrefu.

Ndio, napenda sana kununua vitu mtandaoni. Imenifaa pakubwa na imenibadilisha jinsi ninavyonunua. Kitu nachokipenda zaidi ni urahisi nikiwa kitandani usiku au nikiwa matatu naweza kuangalia bidhaa kulinganisha bei na kwa giza bila kuenda town au mall. Huwa ninanunua nguo, viatu, simu au vitu zingine kadhaa. Kupitia jumia, kilimall au jiji. Bei huwa poa zaidi kuliko duka na mara nyingi kuna discount, large sales au free delivery kama unaagiza zaidi ya elfu tano.